Kati ya kusimamia na kusimamiwa, mimi napenda zaidi kusimamia. Ninapokuwa katika nafasi ya kusimamia kazi au watu, mimi ujisikia ninauhuru wa kupanga mambo kwa mtindo wangu na kutumia ubunifu wangu kikamilifu. Napenda kuchukua jukumu kufanya maamuzi na kuona matokeo ya kazi ninayoiongoza. Kusimamia hunipa nafasi ya kujifunza uongozi nidhamu na namna ya kushirikiana na vizuri na watu wengine.

Chakula ninachopenda kula jioni ni cha kawaida lakini chenye afya na kurithisha. Mara nyingi tuseme napendelea mlo unaojumuisha wali au ugali pamoja na mboga mbichi au zilizopikwa vizuri na nyama, kuku au samaki au marachache nyama ya ng'ombe.